Hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ambayo ambayo unapotia bidii maishani kila kitu unachokifanya huwezeshwa na hufanikiwa. Hii hekima imenifanya kuwa bora na kujua kila kitu binadamu hutia bidii ndio aeze kufanikiwa.

Mimi hupenda kupiga picha mara tatu kwa siku, asubuhi, saa saba, na jioni. Asubuhi, mimi hupiga picha ili kuona vile mwili wangu unavyoendalea na vile nilivyo. Pia, picha hii hunisaidia kukumbuka vitu mingi vinavyotendeka asubuhi. Pia, mimi hupiga picha mazingira na jinsi environment hiyo inakaa nyakati za asubuhi. Inapofika saa saba, mi hupiga picha jua na mazingira kwa kuwa nayapenda sana. Wakati wa jioni mi, mi hupigia picha na marafiki, na mandugu, na familia. Hii inanisaidia kuendeleza urafiki na upamoja kati yangu na wao. Hii imetusaidia kuungana na picha ni mojawapo ya kitu muhimu sana binadamu anafaa apige kila siku ya maisha yake.

Ndiyo, mimi ni Shawai. Kulima. Ndiyo, mimi ni Shawai. Kulima. Kwa hivyo sisi hulima kila mara tunapohitaji kupanda. Hii utusaidia kupanda mimea ambayo baadae huibuka kama chakula. Kinachotumika kwenye familia, kwenye kijiji na hata kwenye jamii kwa ujumla. Hii imetusaidia kukuza uchumi wa inchi yetu na dunia kwa ujumla pia chakula tunachokipanda wakati tunalima hutusaidia kusaidia wale wasio jiweza ili wakapate chakula na hata kitu chkula. Siku yoyote ya maisha yao, pia hii imetusaidia kuishi kwa furaha na kwa amani kwa kuwa wakati chakula kipo kila kitu ni rahisi kukipata. Hii ni mihimu sana katika maisha ya binadam wakati wowote anapo ishi duniani.

Mimi, mimi hupenda kununuwa chakula. Chakula kinacholiwa na familia na mandugu. Kwa hivyo, mimi huenda sokoni na nunua matunda, maembe, machungwa na pia vyakula kama vile mkate maarufu aina ya chapati, mkate aina ya kumamae. Hizi zote ili familia iburudike na iishi vyema. Pia mimi hununua vinywaji kama vile soda ili familia ihisi vyema inapoburudika inapo.

Nataka niwe katika kazi yangu, nataka niwe bora zaidi na nifike kwenye kiwango cha juu zaidi cha uongozi katika kazi yangu. Hi itaniwezesha kutimiza ndoto zaangu na kupata pesa zitakazo niwezesha kuwa bora zaidi maishani na kusaidia familia na mandugu wote kwaujumla kuwa bora.

Tabia ni naipenda kwa wengine ni tabia ya heshima. Mtu yoyote ambayo anaheshima mimi hupendezwa nayeye na hufrahishwa na yeye sana hii imenifunza. Hii imenifunza kuwana mambo mema kutoka kama rafiki zangu au mandugu zangu ama yoyote alie karibu yangu kakua sisi wote. Tunapoona mazuri kwa wenzetu pia hao wanaona mema kutoka kwetu.

Kitu kinacho fanya mazingira ya kazi yawe bora zaidi ni heshima baina ya wafanyikazi wenzetu viongozi wenzetu. Eshima kati yetu inafanya kazi iwebora zaidi na bidii yongeze zaidi kakua mtu yoyote unapo mwishimu anatia bidii ili yeye kukufraisha na kutoa matunda mema. Pia kitu kinacho nifraisha zaidi katika kazi ni watu wenye bidii watu wenye bidii hunifraisha zaidi kwa kuwa wanatia bidii na ku kufanya kazi kuwa raisi kakila mmoja. Pia kufanya kazi kuonekana inapofanywa. Hii ni muhimu sana katika kila mmoja anaetia bidi.

Mimi hujiepusha na kitu chochote kinachoweza nisumbua wakati napofanya kazi. Ili nifanye kazi yangu kwa wakati. Pia, mimi huandika chini. Kila kitu kinachohitajika kufanyika kwa hiyo wakati. Ili nisije nikapitwa na wakati. Hii imeniwezesha kusonga na kufanya kila kitu kwa umakini na kuniwezesha kuwa bora zaidi pahali popote nilipo.

Ndiyo, nishawahi kutembea karibu na ziwa na hadi mto. Ziwa ni kubwa zaidi. Hii ilinifurahisha sana. Pia tulipanda kwenye boti na kisha tuka tukaenda ndani ya ziwa. Hii iliniburudisha sana. Niliposhika maji na kuzunguka kwenye ziwa. Hii pia ilinipa makumbusho ninayo kila mara hueleza mandugu, watoto na kila mmoja aliye karibu yangu. Pia ninapenda kutembelea mito kwa kuwa mito ina maana sana katika maisha yetu. Pia mito inatukumbusha enzi za kitambo ama tukiwa wachanga wakati tulipo kuwa tunaongelea kando ya mito. Hizi vitu vile mito na ziwa ni muhimu sana katika mazingira yetu. Kwa kuwa inatuwezesha kupata maji na kuishi vyema kama binadamu. Pia imetuwezesha kusonga mbele kimaisha na kupunguza kusongesha jamii mbele.

Shughuli zangu za siku za mvua, mimi huwa na najipanga na marafiki wangu na mandugu. Kisha, tunaenda shambani ili kufanya upandi. Kitu cha kwanza huwa tunalima shamba kisha tunaacha mvua inyunyize maji kwenye shamba, kwenye mchanga ili mchanga iwe rahisi. Kisha, sisi. Kisha, sisi. Tunarejea na mbegu ili kuieka kwenye mchanga. Hii hutusaidia sana wakati wa mvua. Maana mvua inaponyeshea hizo mbegu. Mbego huota na humea. Baada ya muda, huwa tunapata mazao na kulisha familia. Hii ni muhimu sana katika jamii yetu. Kwa hivyo sisi tunaenzi zaidi wakati wa mvua katika jamii yetu.

Ndiyo, mimi namkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili katika shule ya sekondari. Mwalimu huyu alinifunza vyema sana na alinifunza jinsi ya kuwa mwanaume na kuishi maisha mema. Pia alinifunza kuwa mwenye heshima na kuwa mwenye bidii katika kila kitu nachokifanya. Hii alinieleza kuwa itanifikisha pahali popote na mahali popote napohitaji kufika. Hii imeniwezesha na kuwa imenitunza kila mara na kila siku napojihusisha na kitu chochote. Pia alinifunza niwe mwenye adabu na mwenye heshima kwa kila mmoja mdogo kwa mkubwa. Hii imenisadia sana kazini kwa kuwa naheshimu wale bosi wangu na pia naheshimu wale wafanyikazi wenzangu ambao tunafanya nao kazi. Hii imenifanya kuwa bora sana na kuwa mwenye bidii sana katika kila pahali na kila sehemu nilipo.

Chakula nachopenda kukila jioni ni ugali. Ugali al maarufu sima hii ni chakula kinachonifurahisha sana ninachokipenda sana Mimu. Kwa hivo, mimi hukila nyakati za jioni hasa na kitoweo kama vile nyama ama kuku. Hii hunifurahisha sana na huniongeza nguvu mwilini. Manake chakula hiki huongeza binadamu nguvu na humpa ujasiri pia chakula hiki hunifurahisha sana kila mara ninapokila.

Kazi ninayo ipenda ni kuuza mtandaoni. Hii ndiyo kazi yangu ninayoifanya kila siku ya maisha yangu. Hii imeniwezesha nilichagua njia hii kwa sababu hii ndiyo pali dunia inaelekea. Mwa kweli miaka ijayo kila mmoja atakuwa ananua na kuuza mtandaoni. Hii itawezesha kila mmoja kupata huduma anazotaka mtandaoni. Kwa hivyo ni lionelea bora kuwa wakwanza kuji husisha na vitu na uuzaji mtandaoni. Changamoto ni nazo pitia katika kazi hii. Nikuwa kuna wizi mwingi unaoendelea katika mtandaoni. Hii imefanya kutoaminika na kuto eleweka na wengi. Pia watu wengi hawajui namna na njia ya kufanya ununuzi katika mtandao hii imewapa shida sana wakati wowote wanajaribu.

Kazi ya ushirikiano na wengine, mimi huandika kila kitu kinachoitajika kwa umakini zaidi na kila kitu kinachoitajika na kila mmoja wetu kwa umakini zaidi ili kwepuka mchanganyiko. Kisha, sisi utia bidii na kujituma zaidi katika maisha yetu. Pia kila mtu hutia bidii katika sehemu yake ili nisijin kawachelewesha. Hii imenipa bidii sana na imenifunza zaidi kuishi na wenzangu na kufanya kazi nao.

Mfereji wa TV nayoifuata ni Citizen TV, CNN TV, ambayo huleta tarifa za makini na tarifa za sasa kila mara ninapoisikiza. Hii CNN kutu elimisha na kutufunda na kutupa matokeo yote yanotendeka kila seumu ya inji. Hii imetuwezesha kuwa na istoria ya kutosha na kujua penye donyina ilakea kila mara minapoisikia.

Mimi hujenga mahusiano na wale wafanyakazi wenzangu wakati tunapofanya kazi pamoja. Kwakuwa mimi huwa na heshima na nidhamu ya hali ya juu sana. Hii huwavutia wengi wafanyakazi wenzangu na kuwapa heshima kila mara napokutana nao. Pia mimi hutia bidii na kujituma kila sehemu ambayo nimepewa ya kazi. Hii imenifanya kuvutia sana wenzangu pia imenifanya kuishi vyema nao na kusonga kila kitu nachokifanya vyema nao.

Tathmini ya kazi ni kuwa kazi ni njema na naiona inavoendelea ni poa zaidi. Hii itaezesha kila mmoja kua vyema na kua bora katika kila kitu anachokifanya. Tathmini ya kazi imewezesha wengi. Tathmini ya kazi kwa sasa kazi ni njema na ni bora zaidi kwa kila mmoja anayofanya. Ila inahitaji watu wenye bidii na wenye nguvu na ujasiri wa kusimama.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hujiunga na wenzangu either kucheza mchezo tofauti tofauti ambayo hupatikana pale kazini. Pia mimi hujiunga na mazungumzo ya siasa yayoendelea kazini ili kujua jinsi nchi yetu inaendelea na jinsi maisha yanavyoendelea. Hii huendeleza utengamano, huendeleza kutuunganisha na kuishi vyema nao. Pia mimi wakati mwingine huamua kusoma gazeti ambayo hunisaidia kuishi vyema na kutembea vyema. Hii imenifanya kuwa bora zaidi kila mara na kuishi na napo tembea vyema na marafiki za.

Mimi, hutumia kompyuta, mara mingi wakati ninapofanya kazi yangu ya, uuzaji. Kwa kuwa, kazi hii ufanyika mtandaoni na njia zote za mtandaoni. Kwa hivyo, mi utumia kombyuta mara nyingi. Ili kufanya mauzaji na kufanya maelezo ya, vile vitu navyoviuza. Pia, mimi hutumia kombyuta kufanya, kupata, kujifunza vitu tafauti. Toka kwa watu tafauti. Tunawo ambao, walapatikana mtandaoni. Pia, kombyuta mimi hunisaidia kuungana na marafiki na mandugu katika mtandaoni.

Kitendo cha wema ambacho nishawai kufanya ni kumsaidia mwana mmoja aliokua anahitaji masomo kupata elimu. Kitendo hichi nilimpelega shule iliokua karibu, kisha nikamilipia hada zote za masomo zinazohitajika pale shuleni. Kisha nikampa vitabu na nikampa kila kitu alikua aitaji ili apate masomo bora, maishani mwake itakayo msaidia baadae. Hii imenisaidia hii ilimsaidia sana. Maana baadae alikuwa mtu mkubwa na mbora zaidi maishani mwake.

Kumbu kumbu ambayo ni nayo kutoka utotoni ni kumbu kumbu ya siku moja mara yangu ya kwanza kufanyiwa kusharekewa siku ya kuzaliwa. Siku hi ilikua siku bora sana maishani mwangu. Mana kila moja alikuja kwa ndia kamandugu zangu, marafiki wangu, wazazi wangu, watu alikuja kunisharekea. Hii ili nifraisha sana na kuniburudisha sana. Siku hii tulisharekea, tukala mapochopocho na kujivunia kila kitu kilicho endelea. Siku hii iliniboresha sana na hadi wa leo bado naikumbuka siku hii. Mana ilikuwa siku ya mana sana maishani mwangu.

Juisi ninayopenda sana ya matunda ni juisi inayatoka kwa maembe. Juisi hii huwa tamu sana na huburudisha sana kila mara ninapoitumia. Juisi hii huwa bora sana hadi hunifurahisha sana. Pia mandugu na marafiki huipenda sana juisi hii. Maana ni juisi bora sana nani juisi yenye vitamini mingi sana. Ambazo zinasaidia mili kuwa bora na ubuheri wa afya. Pia juisi hii ni bora kwa wana kwa watoto wadogo na watu wazee. Kwa hivyo juisi hii mi huwapa watoto wangu na pia huwapelekea wazazi wangu kila mara ninaunda kwakuwa juisi hii ni muhimu sana kwa binadamu.

Ndiyo, nina ndege wa kufuga nyumbani. Mimi, nina ndege anayeitwa kuku. Kuku ni ndege muhimu sana ambayo mimi humpenda. Kando nakuwa kitoweo, kuku ni ndege ambaye huishi vyema na watu na hufurahisha sana kila mara ninapo ona. Pia, muundo wake na sura yake huwa nzuri kwenye boma unapo mvuka. Pia kuku ni kitoweo ambacho unaeza tumia kama chakula wakati wowote unapotaka. Kwa hivyo unaeza mtumia kama kitoweo chakula na mkate maarufu kama chapati ama kula na ugali ama kula na kitu na mchele na huburudisha sana. Kuku ni ndege muhimu sana kwenye boma. Pia anaonyesha heshima na adabu kila mara unapomtazama kuku. Kuku ni mnyama wa maana sana katika maisha ya binadamu.

Data yangu mimi huifadhi kwa kuweka. Kwa kuweka ulinzi mkali katika data yangu. Pia mimi huiepuka mitandao ambayo haijatimiza masharti ama sheria iliyowekwa katika mitandao. Hii hunisaidia kueka data yangu vizuri na kuepuka shida yote inayoweza tokea wakati unapo tumia data hii imesaidia kueka data yangu zaidi.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda kutembea mlimani. Likizo hii ni muhimu sana kila mara natamani na ningependa kwenda. Mara nyingi ningependa kwenda na marafiki ili twende wengi na tuburudike tukiwa wengi. Pia kila mara mara mimi huwaza na kufikiria jinsi ya kuenda kutembea huko na ili ni burudike na marafiki wangu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Lugha hii ni muhimu sana kwa kila mmoja. Maanake, lugha ya kifaransa ni lugha ya tatu dunia nzima na ni lugha inaeleweka zaidi ya tatu katika dunia mzima. Kwa hivo, ningependa kujifunza lugha hii. Pia, lugha hii unapojua, unafungua nafasi zako za kazi. Maana waweza fanya kazi pahali popote ulipo. Kwa kuwa mimi najua lugha ya kizungu. Ninapoongeza lugha ya kifaransa hii itakua muhimu sana na hii itanisaidia sana. Kuendeleza malengo yangu kazini na kusonga katika kimaisha. Lugha hii ni bora sana na ni muhimu sana. Kila mara ninapo na natamani sana kuijua lugha hii.

Mfanyi kazi. Mwana biashara bora ninayo mpenda ni Elon Musk. Mwana biashara huyu ninampenda zaidi ka vitu anazo fanya. Ni mjasiri mwenye hekima. Na alivo teneza gari. Linalo tumia stima ama linalotumia stima alinishangaza sana. Na hii ilinifanya mimi kumwamini sana na kumpenda sana. Mwana biashara huyu nampenda sana na ni mjasiri sana. Pia ana kampuni nyingi zaidi. Ana kampuni tano. Kampuni ya kwanza ni Tesla Ambayo hutengeneza magari yanayoenda mbio sana. Na yanayotumia yanayotumia yanayochajiwa ka stima. Pia ana kampuni ingine iyonaitwa SpaceX inayo peleka watu inje ya dunia maarufu kama kaa Space pia mwanabiashara huyu ana kampuni ingine inayoitwa X ai ambayo hushughulika na AI na mtandao wa kijamii una wa X hizi zote ni zake na kwa kuwa ni mwanabiashara bora.

Ndio, mimi napenda kula samaki. Samaki ni muhimu sana katika afya ya binadamu. Samaki pia ni mtamu sana anapoliwa sana sana kama kitoweo na ugali ama na mkate maarufu kama chapati. Samaki, mi umpenda sana maana ana madini muhimu yanayoitajika katika mwili ili kujenga mwili na kusonga katika maisha. Samaki ni mtamu sana. Pia unapomla Bure Samaki Nampenda sana.

Hapana mimi sipendi chakula cha haraka. Kwa kuwa, chakula hiki huwa kimewekwa kemikali mingi. Ambazo si bora katika maisha ya binadamu. Kemikali hizi humumiza mtu na pia kumletea magonjwa tofauti tofauti. Chakula cha haraka pia huleta magonjwa ya kutisha kama vile kansa ambayo huwa uwa binadamu haraka. Kwa hivyo mimi sipendi chakula cha haraka napenda chakula kinacho kuwa pole pole na kuwa bora kwa umakini.

Wakati umeme unapokatika, mimi hutumia generator ya mafuta. Hii nayo hunisaidia kuepukana na uzimaji wa generator. Pia, ninakua na, ninaziweka nini zangu, mashini yangu katika pahali pema ili, umeme unaporejea usije ukaharibu vitu zangu. Hii imenisaidia sana kulinda vitu zangu ili vikaeze kukaa miaka mingi kabla hazijaharibika.

Nishawahi safiri kwenda Nairobi. Nairobi ni pahali pazuri sana. Ni jiji la nchi maarufu sana inayoitwa Kenya ambayo inatoka Afrika. Nchi hii ni bora sana. Hasa Nairobi ambapo kuna wanyama tofauti tofauti kama vile katika wanyama pori zinazopatikana Nairobi kama vile simba anayepatikana katika nyamapori. Pia kuna farasi, ngamia, ndumakuwili na wanyama wengine wengi wengi. Hii nchi imenifurahisha sana na ningependa kutembea huko tena na tena ili kupata burudani zaidi inayotoka huko hivo.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ni nayo ni siku ambayo mtu alijaribu kunivamia nyakati za usiku. Hii, nilikuwa nje, nikibarizi, nikiwaza. Kisha mtu akatoka huko mbio kuniingia ndani. Huyo mtu alikaa wa kutisha sana na aliniogofya sana ila nilijipa ujasiri na nikangia kwa nyumba kwa mbio ili kumwepuka. Tangu hiyo siku, hii ilinitisha sana na nikogopa sana ila ilinipa ujasiri na kujua siku njema ziko mbele.

Ndiyo, mimi hupenda hesabu. Maana, kila kitu hufanyiwa hesabu, ndio kieze kufanyika. Mimi hupenda hesabu zaidi. Hasa hesabu ya pesa. Kila mara ninapo hesabu pesa, mimi hufurahi sana na huburudika sana. Hii imeniwezesha kusonga hadi kwenye masomo yangu. Kwa kuwa kila masomo huwa na hesabu. Pia, unapojua hesabu, unakuwa mtu bora zaidi, maana akili yako inafunguka na kukuezesha kujua mambo mengi yanayo husiana na hesabu.